Unafanya nini wakati wa wasiwasi? Nikiwa na wasiwasi mara mingi napenda kuenda kusikiza mziki kwa ya YouTube na ama Spotify na napenda sana sana kujifungia kwa nyumba niwe pekee yangu nikisikiza mziki ndiyo mtu asinisumbue wasiwasi inaisha.

Kazi unashugulikia kazi za dharura vipi? Kazi ya dharura ikitokea ninaipatia muda wa kwanza naishugulikia kwanza nimaliza ne nayo kwa sababu dharura inamaanisha ni kitu inafaa kufanywa hapo papo hapo. Ndipo isiaribike. Sasa ninaipatia first priority iishe kwanza ndio niende kwa zingine.

Unajilindaje kutoka vitisho vya mtandao vitisho vya mtandao vyaitwa cyber bully kwa kimombo vile ninavyo jikinga kutokana na hizi vitisho ni kutochukulia manani kwa kitu mtu ananiambia kwa mtandao Kwa sababu mtandao ni inawatu wanataka tukukutisha na hakuna kitu kamwe waneza kakufanyia we kikimwili Watasema tu hizo vitu na zitapita Lakini ndo ukue vizuri Ujikinge vizuri Mimi kibinafsi Siwezi eka picha zangu Uchi ama picha zangu video zenye Ninajua zita nikosea heshima Siwezi zieka mahali popote pale kwa mtandao Kwa sababu hizo wakizi pata Watazitumia kuni haribia sifa ama jina Sasa ninaficha picha zangu vizuri.

Una kumbukumbu gani nzuri za shule? Kumbukumbu mzuri za shule ninazo ni wakati tulikuwa tukienda kwa michezo sana sana Tulikuwa tunaenda kwa michezo, tunacheza mpira pamoja na wanafunzi wengini kwa kutoka kwa darasa zingine Ilikuwa mzuri kwa sababu tunacheza sisi wote na tulikuwa tunatengeneza urafiki na wanafunzi kutoka kwa darasa zingine.

Unashambuliaje mabadiliko kazini. Kazini mabadiliko inakuja haswa inaletwa na aa vyombo kama a kompyuta na internet. Vitu zinabadilika na muendo venye vitu dunia inabadilika. Sasa nina ji saidia, na ninashambulia hiyo mabadiliko kwa kujifundisha pia. Ndiyo nisipitwe na wakati kwa sababu nikipitwa na wakati Nitakosa ku leta namna kunitakosa kuleta mafaidiko yote kazini na kazi yangu ita itaeza kuchukuliwa na aa izi vyombo ya internet.

Je unapenda chakula cha haraka? Chakula cha haraka inaitwa takeaway ama fast food Iyo mimi sipendi fast food lakini sipendi hiyo chakula cha haraka lakini kama niko njaa naweza ikula Lakini si ati ninapenda naeza ikula tu kwa kukosa namna lakini sipendi kamwe kwa sababu inafanya mtu ananona na pia si chakula inaleta afya kwa kani kwa mwili ya mtu ni chakula tu ya kushibisha na uende.

Nikiwa na muda, ninapenda kutumia kwa kukaa na familia na kusherehekea pamoja na familia. Tunatembeleana kifamilia, kwa sababu familia ndo kitu ya maana. Na ukitengana na familia, unakuwa kama mtu mwenye hana mbele wala nyuma. Sasa mimi napenda kukaa na familia yangu Tuna ongea, tunelewana.

Video kwa mawasiliano ninatumia, ndivyo natumia video kwa mawasiliano. Sana sana natumia whatsapp kwa mawasiliano kama ninataka kuonyesha mtu kitu yenye anafanya Nataka kumpea mafunzo ama nataka mtu anifundishe kitu yenye nataka anionyeshe Lakini hayuko karibu Napo natumia video kwa mawasiliano. Lakini si kitu natumia kila siku Kwa wiki naeza tumia kama siku tatu Mara tatu hivi kwa wiki Si kila siku.

Nikiwa na wasiwasi maramingi naenda kutafuta rafiki yangu, nikae na yeye na siati nitamueleza shida zangu zenye zina nipatia wasiwasi, lakini nikikaa tu nayey e wasiwasi naisha kwa sababu ye ni mtu mcheshi, si mtu wa wasiwasi, anapenda kuongea sana na anapenda kunichekesha. Hasa ninatafuta rafiki yangu, ananitoa wasiwasi.

Kupenda kucheza na watoto ninaweza sema si naipenda lakini tena ninakuwa na umakinifu sana nisicheze na watoto wa jirani kama jirani mwenyewe hajanikubalia lakini kucheza na watoto wenye ninajuana nao ama watoto wa familia ndivyo napenda sana kucheza na watoto na watoto ni furaha na wananifurahisha pia lakini ninakuwa na umakinifu nisije nikacheza na mtoto wa mtu mwenye hanijui Lakini napenda kucheza nao.